Namu Wakati mzuri ambao ninaufanya kazi zaidi ni wakati wajioni maana wakati wajioni ninakua nimepumzika vyema ndipo ninaanza kufanya kazi yangu Napenda kushugulika wakati wajioni kwa maana uo ndio wakati pia wakutayarisha chajioni.

Ndiyo nyumbani tunagawanya taka kwa kuweka plastic na mabati kwenye chupa maalumu taka za chakula kwenye shimo lambolea na zingine kwenye pipa lataka na makaratasi tunazichoma tunazichoma ndiyo.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni wakati nilipopoteza simu yangu. Nilikuwa mkoa, mwingine ambapo tulikuwa tumeenda kutembea na ndugu zangu. Ambapo niliangalia kwenye kibeti changu, nikakosa simu. Nilipigwa na mshangao. Nikakosa kupumua kwa dakika moja. Nilishindwa kabisa, nini kilicho nikumba mimi. Ila, nashukuru maana nilipata simu yangu, nilienda nikaripoti na wakanisaidia kuipata, ndio.

Ndiyo napenda kusoma maoni mitandaoni sana maana maoni inakupatia njia ya kuona vitu na pia inakupatia mwelekeo Unajua jinsi vitu zinavyo kuwa katika maisha Ndiyo.

Kiongozi mzuri ni kiongozi anaye hudumia wananchi vizuri vinafyofaa. Kiongozi asiye tumia mabavu. Kiongozi anaye anaye sikiliza wananchi na kufanya wanavyo taka ikiwemo maendeleo mbali mbali. Kiongozi anaye jumuika na wananchi, hayuko mbali sana na wananchi, anajumuika kwa vitu mbali mbali kama michango, ndiyo.

Ninapendelea mwanga wakati kwa maana mwanga mkali unaniumiza macho. Ndiyo, mwanga mkali unaumiza macho na macho yangu yanapo umia, yananisumbua sana, ninapoenda kulala, ninakosahadi usingizi kwa sababu ya mwanga mkali. Ninapendelea mwanga wa kati sana.

Barua pepe ninaweza ipata mara nyingi, inategemea zaidi na barua pahali inayotoka. Ila mara nyingi ninaipata wakati wa mchana, alafu inategemea na hiyo barua inahusu nini pia.

Najifurahisha mara nyingi kwa kusikiliza miziki ikiwemo kucheza densi, napenda kucheza michezo, napenda kuongelesha marafiki, tunafurahia pamoja.

Chumba, ninapenda chumba changu. Chumba changu chakulala. Na ninakipenda kwa sababu, ni chumba kina sofa mzuri, kina mahali pa kutulia, meza. Alafu, ninafurahia ninapopumzika hapo kwa sababu ninakuwa peke yangu na simu. Alafu, nikiwa hapo ninapenda kusikiliza mziki sana. Ninahisi vizuri ninapokuwa katika chumba changu cha kulala. Maana kina kiti, sofa na kitanda na kimeza. Ninapopumzika kwa kiti, nikichoka, ninaingia kwa kitanda, ninapumzikia hapo. Nikiwa na simu yangu, nimetulia, ninafuraia sana. Ndiyo.

Zawadi mzuri niliwahi kupokea ni simu. Nilipomaliza kidato cha nne, nililetewa simu na dada yangu. Nilifurahia sana kwa sababu sikuwai tumia simu katika maisha yangu. Hiyo ilikuwa simu yangu ya kwanza kwa maisha yangu. Nilifurahia sana, simu hiyo ilikuwa mzuri. Ilikuwa ni rembo sana, ilikuwa ya nyeusi. Ilikuwa rembo sana nilifurahia niliambia kila mtu marafiki zangu walijua wote nikona simu mpya.

Ninapenda kuandika kwa kutumia kompyuta. Kwa sababu, kompyuta ni rahisi sana. Kuandikia. Alafu pia, iko na teknolojia mzuri. Kwa maneno yanayojirudia, unapata yashajandika, yameshajiandika. Napenda kutumia kompyuta, kwa maana inafanya mambo, inakuwa rahisi.

Ndiyo, ninapenda mvua sana. Kwanza wakati wa ukame, mvua inaleta inaleta kuna nawiri, inafanya kunawiri, kwa mimea, inatupea maji, inafanya maua yanastawi yanakuwa rembo. Yani mvua ni mzuri kabisa. Alafu pia mvua inatupatia maji safi ambayo hayana madhara kwa maisha yetu.

Zinafaa kuboreshwa kwa sababu wafanyi kazi wengi hawazifurahii kabisa unapata mfanyi kazi halipwi mshahara kwa wakati unaofaa unapata wafanyi kazi wanateseka kazini na hawana mtu wakujiongea kwao zinafaa kuboreshwa ndiyo.

Hapana, sipendi kuendesha baisikeli. Kwa sababu, nikiwa mdogo, nilianguka, nikaumia vibaya na baisikeli. Na siku furahia sana. Niliumia, sikuenda shuleni. Niliumia sana, sikupenda kuendesha baisikeli. Tangu hapo.

Ninapenda kusoma gazeti kwa sababu gazeti imeandikwa kwa ufasaha zaidi. Alafu gazeti haina haina kuongezea, haina maneno yanayongezewa. Yako vile vile ya nafaa kukua. Ninapenda gazeti, maana gazeti pia inatumika kwa watu mbali mbali.

Ninapenda kufanya kazi pekee yangu. Mara nyingi ninapokua kwa nyumba yangu. Ninapenda pia kujifanyia kazi peke yangu. Sipendi kushirikiana na wengine kwa kufanya kazi sana sana za nyumba. Na pia kazini napenda kujifanyia mwenyewe. Kwa maana ninapofanya mwenyewe, ninafanya vizuri na natumia idea yangu.

Mafanikio ambayo ninayo pata kazini ni kama kujuana na marafiki wenzangu kupata marafiki wageni na pia kuelimishwa zaidi maana kazini unapata watu wa wageni wanaokuwa na maarifa mapya. Ndiyo tunabadili marifa, ninampea wazo langu, ananipea wazo langu, tunashirikiana na tunaelewana vizuri.

Ndiyo mandhari ambayo ninayo yaona katika dirisha langu la chumba ni miti na kwa umbali zaidi ninaona mimea mimea ya mahindi na ninapoona inanifurahisha sana maana nikijani inanipatia uzuri wajinsi dunia ilivyo. hAlafu, ninapoiangalia, ninakumbuka nikiwa mdogo, nilipokuwa nikitembelea, shamba, ninafurahia zaidi kukua na mandhari kama hiyo. hAlafu, nikiangalia katika dirisha langu, inanikumbusha mambo mengi sana, yalio na umuhimu sana katika maisha yangu. Ndiyo.

Siku yangu ya kuzaliwa, ninaisherehekea kwa aina nyingi. Naalika marafiki, wanakuja tunasherehekea pamoja. Ninapenda kwenda nje, kufurahia pia peke yangu au na wazazi na marafiki. Siku ambayo niliifurahia zaidi ni mwaka uliopita, tarehe tisa, mwezi wa disemba. Ambapo nili tulienda kwa bahari kusherehekea wakati wa kuzaliwa siku ya kuzaliwa na nilifurahia sana maana nili wazazi wangu walikuja wakaniletea keki Nilifurahia sana ninapenda keki alafu zawadi ningependa kupokea sana wakati wa kuzaliwa ni maua, keki na pia kusherehekea pia na marafiki hiyo inanipatia furaha sana.

Wakati wa mapumziko kazini, hiyo ndiyo wakati wangu mwafaka wa kuangalia vitu ambavyo, kurejelea vitu ambavyo sijafanya. Kama kuna rekodi ambayo sijaieka, ninaieka wakati huo, alafu nina rejelea marudio ya kazi tulioonyeshwa jana, ama Ama wakati ambapo nimepumzika, ninaangalia kwa simu, na ninatafuta zaidi jinsi ya kufanya kazi vizuri na pia kuhudumia wananchi vizuri kwa njia mwafaka.

Uzoefu ulio nifundisha zaidi ni kuandikia kutumia tarakilishi Mara nyingi kazini tunatumia tarakilishi kuandikia, kuweka rekodi, kuandika barua, kuandika vitu vingi nimefanya uzoefu wa kutumia tarakilishi mbaka sahizi Ninaeza kutumia kwa uharaka na pia kwa ufasaha zaidi.

Ndiyo ninapenda kupanda milima sana ila sijawahi pata fursa ya kupanda mlima tulikuwa tumepanga kupanda mlima Kilimanjaro ila tukaambiwa ya kwamba tunapaswa kupanda wakati ambapo hakuna mvua na hakuna baridi sana.

Mda wowote tu ninapopata nafasi, ninatumia mtandao, ninapenda mtandao maana inatumika kutuelimisha, kutusaidia kujua jinsi ya kuishi, na pia inakupatia unajua jinsi mambo yanavyo endelea katika dunia na pia katika eneo letu.

Ninapenda kusimamia, maana nikijisimamia, ninaweza kufanya vitu vizuri zaidi. Ukisimamiwa na mtu, unafanyanga kazi kwa sababu, ako hapo. Ila hautafanya kwa uzuri. Napenda kujisimamia, ndio nifanye kazi yangu vizuri na pia kwa ufasaha.

Napendelea kitanda kizuri, maana usiku ninapolala, napata usingizi kwa urahisi sana, na pia sipati uchovu. Ndiyo, ndiposa napo amka asubuhi, ninaweza kufanya kazi yangu vizuri, na ninaweza kuenda kazini bila maumivu yoyote ya mwili.

Ninapenda kushiriki kinywaji cha juisi ya matunda, ya maembe. Mana juisi hiyo inanipatia uzuri zaidi. Ninapokunywa ninajihisi vizuri sana. Mama yangu ndio alikuwa ana tutengenezea juisi hiyo nilipokuwa nyumbani. Niliipenda zaidi. Nikiongezea maziwa baridi. Inakua juisi mzuri zaidi. Ninapenda kukunywa juisi hiyo wakati kuna jua mchana. Mana mchana kukiwa na jua, kuna kuwa na joto jingi. Na ukikunywa juisi hiyo, unajihisi mwili vizuri. Unajihisi vizuri sana.

Ninapenda harufu ya marashi marashi ambayo inayo nukia vizuri sana sana ninapenda marashi inayo itwa ya nanasi Kuna marashi inayo uzwa ya mananasi Inanukia vizuri sana Ninapo jipaka marashi hiyo ninajihisi vizuri sana nanukia vizuri.

hApana, sijawai kujifunza kupiga gitaa, ila ninapenda sana kujua kupiga gitaa, ninapenda sana mlio wa gitaa, ambapo ninapo imba ninapenda kupigiwa gitaa, ndiyo nipelekane vizuri na wimbo wangu, gitaa inafanya wimbo unakuwa mtamu zaidi, nitajifunza kupiga gitaa.

Tabia inayo nichukiza ni wakati ninapoenda kazini ya asubuhi Alafu ninapata gari ambayo nafaa kutumia kwenda kazini Makanga ananivuruta hataki ningie katika gari ingine ananivuruta niingie katika gari anayo simamia Tabia kama hiyo inanichukiza sana kwanza wakati wa asubuhi Inanichukiza mno inaniharibia siku.

Aah zoea mzuri niliyojijenga nikukuwa mwaminifu ninapenda kukuwa mwaminifu sana maana ukikuwa mwaminifu watu wanakuamini sana kwa vitu vingi ndiyo maana ninapenda kukuwa mwaminifu kwa vitu vingi kazini watu wanakuamini.

Kumekuwa na jua kuanzia leo asubuhi. Jua imeshinda kuanzia asubuhi adi masaa haya. Jua inafanya kuna kuwa na joto jingi. Sijavaa nguo ya joto kwa sababu kuna jua. Nimevaa nguo nyepesi kabisa. Inizuilie kukuwa na joto kwa mwili. Sipendi hii hali ya joto. Maana inafanya mtu unakuwa na joto jingi kwa mwili. Halafu hauna amani kabisa Wakati wa jua, ninaamua tu kutulia katika kivuli. Ninatafuta tu kivuli, ninaenda natulia na sharubati baridi. Ninatulia.

Mara nyingi ninaenda kanisani kusherehekea mwaka mpya. Ninapenda kuuvukia mwaka kwa kanisa. Ndiposa nianzie mwaka na Mungu. Ninapenda nikienda kanisani ninaombea mwaka wote. Ninaombea kuanzia januari. Mpaka disemba.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James kulingana na mtazamo wa watu wengi. Labda napenda mchezaji huyu kwa sababu ya ujuzi wake wa hali ya juu. Mbinu bora na mafanikio kwenye michezo. Ndiyo, nakumbuka mchezo wa ajabu wa Michael Jordan kwenye fainali ya mwaka wa elfu moja tisini na nane. Ningependa kueleza ni juzi, ni ujuzi wa kuthibiti mpira na kupiga mipira ya tatu unaomwona akiwa nao. Nahisi misisimuko mkubwa wakati nao napomwona akicheza kwa sababu ya mbinu zake za kuvutia na uwezo wake wa kushinda michezo. Ndiyo.

Hapana, sipendi kuzungumza kuhusu siasa, maana mara nyingi siasa inafanya watu waingie katika vita ambavyo hafifai kabisa. Sipendi kuzungumza kuhusu siasa kabisa. Marafiki zangu wanapuzungumza kuhusu siasa, ninajitoa kidogo, maana siasa inafanya watu wanaingia katika vita visivyo na maana.

Wakati umeme unapokatika ninachukua marafiki zangu tunaenda kucheza mpira Ninapenda kucheza mpira sana mpira wa miguu Ninapenda kucheza sana Wakati huo Tunachukua mpira tunaenda kucheza ndiposa tusiboeke.

Ndio nimewai kusafiri diani, mombasani, ninapenda sana kusafiri huko, maana kuna maji mazuri ya bahari, kuna upepo mzuri wa bahari, kuna utulivu wa aina nyingi, ninapenda kusafiri sana wakati wa joto ama jua.

Ninapenda kucheza piano. Maana piano inatoa sauti mzuri na ni rahisi pia kujua kucheza. Ina mvuto wa hali ya juu na piano unacheza ukiimba. Unaweza kucheza ukiimba. Na napenda sana pia kucheza wakati. Ninapoenda kanisa.

Kitendo chawema nimewahi fanya, nimewai kupita mahali, nikapata watoto, wasio na wazazi, wanachangisha chakula, wanataka kitu cha kukula, nikawapea pesa, wakaenda kununua vyakula.

Rafiki wangu wa karibu zaidi Nilipatana na yeye chuo kikuu anaitwa wa maria Ninampenda sana mambo ambayo tumefanya na yeye ni kama vile kucheza densi kupigia densi Tunapo patana Tunakuwa na maneno mingi sana Tunacheka Tunaelimishana Tunaongea mambo mingi sana Rafiki yangu ni rafiki wa kweli kwa maana hana marafiki wengi Mimi ndiye rafiki yake zaidi na yeye ndiye rafiki yangu zaidi Ninampenda na nina mtii sana.

Ninapo hitaji msada kazini mara nyingi, ninatafuta rafiki yangu. Anakuwaga ofisi, hiyo yetu, ninamtafuta. Tunajua mahali shida ipo na ananisaidia kutatua. Yeye ni mkubwa wetu.

Ninapenda kutulia na familia yangu wakati wa wikendi Tunapika vyakula mbali mbali tunajaribu resipe mbali mbali Tunaskiliza muziki Tunacheza Tunabuni michezo mbali mbali.

Nilikuwa ninapenda kucheza sana. Nilikuwa ninapatikana na wazazi wangu usiku kwa watu. Sijaenda nyumbani. Ni kucheza na cheza hadi usiku. Nilikuwa ninapenda michezo ya michezo ya boli. Nilikuwa ninapenda michezo mbali mbali. Ikiwemo ni kupika.

Ndiyo ninapenda popcorn sana au makorosho Yananifurahisha sana wakati ninapotulia Ninapoangalia michezo yangu ninapenda Kuyakula sana ndiposa ninakuwa Ninakuwa siboeki.

Ninapenda juisi ya maembe maana inaonja ikona ladha mzuri sana Alafu ladha yake Sio ya kawaida kama matunda ya mengine inanipatia ladha halisi ya maembe yalio toka kwa miti ninaipenda sana.

Ninapenda mwandishi anayeitwa Ken Walibora. Keni Walibora ameandika vitabu vingi sana. Nikisoma riwaya ya kiswahili. Aliandika vitabu vya kiswaili vingi. Na pia akaandika vitabu vya kiingereza. Vilivyo na ufundi wa hali ya juu na mafunzo makuu sana.

Ninapenda mafunzo ya kutumia tarakilishi Kwa maana unapojua kutumia tarakilishi vizuri kazi inakuwa rahisi sana Hautahitaji kutegemea mtu au hautahitaji kuteseka kwa mara nyingi kazini kazi inakuwa rahisi sana.

Mara nyingi ninajiandaa na kalamu na kitabu ya kuandikia, ninaandaa maswali, ninapenda kujipanga, na ku kujua yakwamba mkutano huo unausu nini, agenda ya mkutano huo.

Ndiyo ninapenda kazi ya kushirikiana na wengine Kwa maana unaposhirikiana na wengine unapata wazo jinsi mtu anavyo waza Unaunganisha na yako na unajua mingi zaidi kushirikiana na wengine Inaleta ubunifu.

Ninabana masaa yangu ya kukula chakula cha mchana Ninatenga masaa kidogo ya kukamilisha kazi niliyobakisha Ndiyo kuu Kusikuwe na kazi nyingi inilemee nishindwe kufanya kazi nyinginezo.